Ndiyo mi hupenda asali kwa sababu asali iko na umuhimu kwenye afya ya mwili kama vile kuongeza kinga ya mwili kutibu kikohozi na maumivu ya koo hasaa ikichanganywa na maji na limau pia asali husaidia kwenye afya ya ngozi hutibu vidonda na majeraha kwa sababu lina uwezo wa kuua bakteria kwa hivyo.

Ningependa kutembelea nchi ya Japan kwa sababu ningetaka kujifunza kuhusu utamaduni wao wa kipekee. Japan ina mchanganyiko wa utamaduni, wa kale na wa kisasa. Kwa hivyo, ningependa kujifunza mila kama vile chai ya kijapani, mavazi ya kimono na heshima kubwa kwa wazee wa jamii. Pia ningependa kujifunza kuhusu teknolojia na ubunifu wao Japani ni kinara kwa teknolojia ya hali ya juu kama vile roboti, magari ya umeme na vifaa vya kisasa. Ya tatu, ningependa kutembelea Japan ili nijuwe mengi kuhusu elimu na nidhamu ya japan Japan iko na mambo ya elimu ya hali ya juu. Kwa hivyo, ningependa kutembelea Japan ili nijue hayo na mambo mengine mengi.

Mimi hupenda sana kupika kahawa nyumbani ikiwa ni masaa ya jioni, lakini kama ni masaa ya asubuhi. Kabla niende kazini, mimi hupika chai; nanywa chai kwanza kabla niende kazini. Ya pili, chai yangu mi hukunywa nyumbani, naipika nyumbani kwangu, kisha naikunywa nyumbani kwangu kabla niende kazini, na ninapenda chai sana, na nikipika chai yangu mi huongeza maziwa na uskari, ili ilete ladha zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda kuvaa vipuli ili kuongeza urembo na mvuto. Vipuli huongeza uzuri na kuandana na mavazi. Pia vipuli hutambulisha kitamaduni ya nchi yangu ukiwa mwanamke unafaa kuvaa kipuli ili uonyeshe ya kwamba uko kwa ndoa na mambo zingine za mila ya kinchi yetu.

Mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua udhaifu wangu na uaminifu. Najiuliza ni maeneo gani hunipa changamoto kazini. Yapili ni maoni gani nimewahi kupewa na wasimamizi au wenzangu. Najipa mfano kwa kuchelewa, kukamilisha kazi, kuwasiliana vibaya, au kukosa kujiamini. Yapili mi hukubali na kujiamini. Najikubali kila mtu ana udhaifu wake kwa hivo nakubali kama iwapo ni na udhaifu wangu na kurekebisha hapo.